Mimi huwamka saa kumi na mbili asubui, kitu cha kwanza ninachofanya ninapoamka, ni kumushukuru mungu kwa yale ambayo amenitendea. Halafu na naenda natayarisha kiamshakinywa kabla ya familia yangu waamke. Halafu ni nakimbia kidogo kwa sababu ya kuangalia afya yangu, sina mengi ni naenda tu shuleni.

Kama ilivyo desturi yetu, nikifurahia ninapenda kuandaa chakula ama vyakula ambavyo ninavyovipenda halafu nasherehekea na watu ama jamii yangu. Pia ninapenda kuwasiliana na watu ambao ninaowapenda. Iwe ni kuzungumza na familia ama marafiki kwa simu ama ujumbe. Mawasiliano hayo yananiongeza furaha na hisia ya kuwa karibu nao. Wakati mwingine ninajipa muda kidogo kibinafsi ili niweze kutafakari, kupanga malengo au hata kuangalia filamu ninayoipenda.

Ziwa nakuru ni ziwa dogo lakini la maajabu na lenye rangi ya samawati lililozunguka na mbuga ya kijani. Huko unahisi utulivu ambao unaingia ndani ya roho na unasikiza mlio wa maji ukipiga taratibu unahisi tu amani ya kiajabu. Huko ziwa nakuru utapata kuwa kuna mamilioni ya maflamingo ambao wakiwa kwenye maji wanakaa ni kama wamewekwa rangi ya pinki inayofurika juu ya ziwa. Unahisi kushangaa na kushukuru kwa uzuri wa asili, rangi na wingi wa ndege ni kama kuona burudani ya rangi ya uhai ikiwa tu mbele yako. Huko pia utapata kuna wanyama wa porini kama vile vifaru.

Ninapenda harufu ya maua, maua ni kibano cha kumbukumbu ua kama la waridi ni kumbusho la upendo. Na hata kama desturi, watu wengi ukitaka kuonyesha mwingine kwamba unampenda. Watu huzawadiana, maua ya waridi. Ua kama la lavenda ni kumbusho la usiku wa amani na la yasmini huonyesha hisia za furaha. Kwa hata utapata kwa watu wengi manyumbani wameweka maua kwa sababu inaleta hisia za asili, furaha na mwangaza wa rangi pamoja na harufu, jambo hili linaburudisha akili na moyo.

Ningependa kuwa na uwezo wa kubadilisha watu kwa njia chanya. Hasa niweze kuwabadilisha kimawazo. Wengi sana kitabia. Ingekuwa ni kama kuwasaidia wengine. Yaani kungekuwa na usawa kote wenye wanafinyiliwa hawangefinyiliwa tena. Ni njia ya kuhamasisha na kuwapee watu wote nguvu iwe mkubwa kwa mdogo, maskini ama tajiri. Hii ingeweza kuondoa huzuni na wasiwasi na watu wengi wangekua na furaha.

Ndiyo, mimi hupiga kura. Kwa sababu ni njia ya kuhakikisha sauti yangu katika uongozi na maamuzi ya taifa. Ni wajibu wangu kama raia wa nchi hiyo kushirikiana katika maendeleo ya nchi. Ni kuonyesha uchangiaji wangu kwa kuchagua viongozi bora na sera zinazofaa kuanzishiwa. Ninajua kwamba kura yangu inaathiri mwelekeo wa serikali ambayo itachaguliwa. Ninajua sera zipi ambazo zitatekelezwa na maendeleo ambayo yatafanywa. Hii inanipa nguvu kama raia katika kusimama na mstakabali wa nchi. Hii ni njia ya kuimarisha demokrasia na ninajua mfuatano wa sheria utadumishwa.

Sana sana, mimi hutumia kompyuta kuangalia taarifa, kusoma vitabu vya kidijitali, kufatilia masomo na kozi za mtandaoni. Hii hunisaidia kuongeza ujuzi na kuelewa maswala mbalimbali kwa haraka. Mimi pia hutumia kompyuta kuandika ripoti, mazoezi na kuandaa mandalizi ya kazi. Mimi hutumia programu za mahesabu, takwimu na uhariri wa hati za maandishi. Mimi hutumia pia kompyuta katika mawasiliano kama vile kwa njia za barua pepe, programu za chat au mitandao ya kijami katika kuwasiliana na familia ama wenzangu. Hii hurahisisha sana ushirikiano na kuboresha ufanisi. Mimi pia hutumia kompyuta katika kutazama video, kusikiliza miziki, kucheza michezo ya mitandaoni na kufuata masuala ya burudani.

Hatua ya kwanza, huwa ni kutambua kosa ambalo nimefanya bila kujificha au kuorodesha makosa ya wengine. Ninakubali kosa ambalo nimefanya kwa sababu hii inaonyeshana uwajibikaji na uaminifu kwa wenzangu na pia kwa wasimamizi. Pili, ninaangalia kwa kina sababu ya kosa hilo na ninaangalia kama ni mazoea ili niweze kuepuka kurudia kosa lile lile kwa mara ingine. Pia, ninangalia kama limeathiri wenzangu au kampuni ambayo ninafanyia kazi na nina omba msamaha kwa heshima kwa sababu hii inaonyeshana maadili na ninajenga mahusiano mzuri kazini. Nina chukua hatua ingine na ninaweza kurekebisha athari ya kosa ambalo nimefanya na nina toa suluhisho kwa haraka. Pia ninajifunza kutokana na kosa ambalo nimefanya na nina dumisha mawasiliano mazuri katika kazi.

Mimi ninapenda kukula popcorn kwa sababu kitafuniwa hicho ni chepesi na kitamu. Popcorn ni rahisi kupatikana na si bei kali. Mara nyingi ninapenda kula popcorn nikitazama filamu au nikisoma na wakati mwingine pia nikipumzika. Ninapendelea popcorn ambayo imepikiwa nyumbani kwa sababu ninaweza kuzabiti kiwango cha chumvi na sukari wakati mwingine naongeza ladha kama siyagi kidogo.

Rangi ambayo ninaipenda zaidi ni rangi ya bluu. Rangi hii ya bluu ninaihusisha na utulivu, amani na umakini. Bluu hunifanya nijisikie, nikiwa mtulivu na mwenye mawazo safi. Mara nyingi naiona rangi hii katika anga, maji ya bahari na pia kwenye mavazi zangu. Mavazi yangu mingi ni ya rangi ya bluu. Pia, mimi napenda kuitumia kwenye vifaa vyangu binafsi na mazingira ya kazi kwa sababu hunisaidia nijisikie mwenye motisha. Ni rangi yangu ya amani, ni rangi yangu ya moyo.

Ninapenda nchi ya uchina kwa sababu ni nchi ya yenye historia ndefu utamaduni tajiri na mandhari ya kuvutia. Ningependa kuona ukuta wa china. Miji ya kisasa kama vile Beijing na Shanghai na mandhari ya milima na mabuabwa. Pia ninapenda kufurahia chakula cha kienyeji cha kichina. Ningependa pia kujua mila na kuona sherehe za kitamaduni. Na pia ningependa kuona mchanganyiko wa zamani na kisasa.

Ninapenda sana majira ya baridi yenye upepo mwanana na mvua nyepesi. Kipindi hiki hunipa utulivu wa kipekee, hewa hua safi na mazingira yanakua ya kijani na yenye yanaonyeshana na huleta uhai. Napenda kukaa ndani nikisikiliza sauti ya mvua na nikitafakari au nikifanya kazi yangu kwa amani. Huku nikifurahia hali ya hewa tulivu na ya kuburudisha. Msimu wa mvua nyepesi huleta utulivu na furaha kwangu.

Ningemshauri mtu ambaye anaanza kazi, kuwa awe na subira na moyo wa kujifunza. Mwanzoni si lazima ajue kila kitu, lakini ni muhimu kuuliza maswali, kusikiliza kwa makini na kujifunza kutoka kwa wenza. Anafaa awe mnyenyekevu, aheshimu kila mtu kazini na ajitahidi kufanya kazi yake kwa bidii na uadilifu. Pia ninaeza mkumbusha kuwa ajitunze, apange muda wake vizuri na asikate tamaa anapokutana na changamoto kwa sababu kila mwanzo huwa na majaribu lakini hujenga uzoefu muhimu.

Ninapofurahia, ninapenda kuangalia filamu zenye vichekesho sana sana, pia ninapenda kupika chakula kitamu alafu nasikiliza muziki nikiwa nimeketi au karibu na dirisha nikifurahia hali ya hewa. Wakati mwingine, pia napenda kufanya mazoezi madogo ama kufanya kazi ya ubunifu kama kuchora na kuandika mawazo yangu katika kitabu. Pia ninapenda kupumzika kwenye kitanda changu na kusoma kitabu kizuri.

Mimi napenda kutumia programu mbali mbali kulingana na mahitaji yangu ya kila siku. Kwa mfano, napenda kutumia WhatsApp na Telegram kuwasiliana na familia na marafiki. Pia, mimi ushiriki picha, video na ujumbe muhimu. Kwa maswala ya kazi au masomo, napenda Google ama ama pia DeepSeek kwa hifadhi ya nyaraka, kupanga ratiba na kuandika mawazo yangu kwa urahisi. Pia, mimi hupenda kutumia YouTube kwa kujifunza mambo mapya, kuangalia tutorials na kufurahia burudani kama muziki na filamu mpya.

Kinywaji ninachokipenda zaidi ni juisi ili juisi ya matunda iliochanganywa. Napenda kwa sababu ni tamu na ni ya kiasili. Ina virutubisho vingi na inajinifanya nijisikie mwenye nguvu na afya. Mara nyingi napendelea kuchanganya matunda kama embe, ndizi, nanasi, na chungwa. Wakati mwingine, nikiweka kidogo cha tangawizi au limau kwa ladha ya ziada. Inapenda sana kunyuw juisi hii ikiwa baridi hasa wakati wa joto kwa sababu inaniburudisha na inanifanya nijisikie mwenye nguvu na afya.

Mimi napendelea kitanda kizuri na laini kuliko kigumu. Napenda kitanda kinachonipa faraja mara tu ninapolala. Kitanda ambacho kinaunga mwili wangu vizuri na kunifanya nijisikie nikipumzika kikamilifu. Kitanda kizuri hunisaidia kupunguza uchovu wa siku nzima. Kinanipa usingizi mzuri na kinafanya niamke nikiwa na nguvu na mwenye utulivu. Pia ninapenda hisia za blankiti laini na godoro lisilo gumu sana. Kwa sababu hiyo inanipa utulivu wa mwili na wa kiakili.

Mimi hutumia muda mwingi mtandaoni karibu siku mzima hasa kupitia simu yangu. Napenda kukaa mtandaoni kwa sababu unisaidia niwe ninajua habari ambazo zinafanyika ama habari ambazo ni za hivi karibuni. Yani nijue ambayo yanaendelea habari kimasomo, mitindo mipya na mawasiliano na watu wangu wa karibu. Mara kwa mara, mimi huangalia mitandao ya kijami, barua pepe na tovuti mbalimbali ili kupata taarifa mpya ama kujifunza mambu mapia.

Nyama ninayoipenda zaidi ni kuku, ninapenda jinsi inavyokuwa laini na ina ladha nzuri, hasa ikipikuwa vizuri. Iwe imekaangwa kidogo hadi iwe na rangi ya dhahabu ama iwe imekaangwa na viungo vya asili kama kitunguu, tangawizi na pilipili kidogo. Kuku pia ni rahisi kula nakulanisha na vyakula vingine kama wali, chipsi au mboga za majani, pia ugali. Kadri ninavyokula kipande cha nyama ya kuku napata hisia za furaha na kuridhika. Kwani harufu yake tamu hunifanya niwe na hamu ya kula mara nyingine tena.

Kujitunza kwangu kunajumuisha kufanya mazoezi mara kwa mara kwani napenda sana kuendesha sana mwili wangu. Kila asubuhi mimi hupanga muda wa kukimbia na pia kufanya mazoezi ya nguvu kama vile Squating, hii hunisaidia si tu kuimarisha misuli bali pia kunipa nguvu ya kuongeza stamina kwa siku mzima. Mimi pia hupenda kufanya mazoezi ya kupumua na kupunguza msongo wa mawazo kama vile kupiga mbizi kwani hii hunisaidia kuwa na akili tulivu na kumakinika.

Mara nyingi, mimi hucheza na mama yangu. Ninapenda kutumia muda naye kwa sababu yeye hunipa furaha na amani ya moyo. Kucheza naye, iwe ni michezo midogo ya nyumbani kuimba pamoja au hata kucheka tu. Hunifanya nijisikie karibu zaidi naye na kunikumbusha thamani ya familia. Pia, ninaamini kuwa kushiriki naye katika michezo na vicheko kunachangia sana afya yake na furaha yake. Kwani namtaka aishi maisha marefu yenye baraka na afya njema.

Mara nyingi, mimi hutumia simu yangu kama chombo cha kujifunza na kujijenga. Kwanza kabisa, mimi huitumia kufanya utafiti na kutafuta taarifa za masomo, afya na mambo ambayo inanisaidia kupanua maarifa yangu. Ninapenda kusoma makala, kuangalia mauthui ya kilimo na kutafuta majibu ya maswali yanayonijia akilini kila siku. Mimi pia hutumia simu yangu sana kutafuta fursa mbali mbali kama vile nafasi za masomo, mafunzo ama programu zinazoweza kunisaidia kukua kitaaluma na kibinafsi. Kupitia simu ninaweza kuwasiliana pia na watu tofauti kama marafiki na familia kujiunga na vikundi vya kielimu na pia kitaaluma.

Ndio, nimeshawahi kuiona bahari. Ilikuwa uzoefu wa kipekee sana kwangu. Kwani uzuri wake ulinivutia sana. Nilifurahia kusikia sauti ya mawimbi yakigonga ufukwe, upepo mawanana kutoka baharini, na pia kuenda na feli kutoka mahali pamoja hadi kwingine. Nilipendelea pia kuona maji, yakienea hadi mbali mahali ambapo nisipojua. Bahari ili nipea hisia ya utulivu na kunifanya ni tafakari kuhusu ukubwa na uzuri wa dunia.

Mandhari zuri ambayo nimewahi kuona ni Masaimara. Masaimara ni eneo lenye uzuri na upekee sana. Huko kuna nyasi pana ambazo hazina mwisho na anga kubwa ambalo linaolekana wazi kabisa. Nilivutiwa sana na jinsi ya sili ilivyo jitakeleza kwa uzuri wake halisi. Hasa kuanzia machoaya ya jua yenye rangi ya kuvutia hadi asubuhi yenye ukungu laini jia nyasi. Pia niliona wanyama wa porini wakitembea kwa uhuru kama vile simba twiga tembo na makudi makumbwa ya nyumbu. Ilinipa hisia za mshangao na hishima kubwa kwa maumbile.

Mwandishi wa vitabu ambaye ninampenda sana na kumthamini ni Ken walibora. Ninapenda kazi yake kwa sababu hadithi zake huwa na uchambuzi wa kina kwa kuwa zinachanganya, ubunifu na ukweli wa maisha. Na mara zote inanipa mawazo mapya na kutafakari. Kila kitabu chake ni safari ya kipeke. Maneno yake yananifanya nihisi hisia za wahusika kuingia katika ulimwengu wao na kuelewa changamoto ama pia furaha ambazo wanapitia. Zaidi ya hayo, Ken walibora amechora picha nzuri ya kimaisha ya kila siku na mila, akitumia lugha yenye ufasaha na mvuto. Jambo linalongeza shauku yangu ya kusoma. Kusoma vitabu vyake kunanifanya nikue kimakili na pia inapanua mtazamo wangu wa maisha na kuniwacha nikiwa na msukuma wa kufanikisha ndoto zangu.

Ninapenda kutembea kwa miguu, lakini mara nyingine inategemea hali. Nikiwa sina haraka na hali ya hewa inakubali. Kama wakati ambapo jua limechomoza ama kuna upepo mwanana, ninapata furaha sana kutembea. Kwani kunanifanya nihisi nikiwa tulivu na pia ninaweza kuangalia mandhari. Kutembea kwa miguu pia husaidia katika hali ya afya na inafanya mzunguko wa damu uwe mzuri na inapunguza msombo wa mawazo. Hata hivyo, kama nina haraka ama kama hali ya hewa haikubali, ninapendelea kutumia njia zingine za usafiri ili niweze kufika haraka na kwa usalama.

Ndiyo, mimi navas miwani ambayo inabadilika rangi kulingana na mwanga. Mimi napenda miwani hii kwa sababu inanilinda macho yangu kutokana na mwanga mkali. Tumia miwani hii kunanifanya nijisikie raha na usalama wa macho yangu haswa ninapokuwa nje kwa muda mrefu ama ninaposafiri.

Mimi hupata habari kutoka vienzo mbali mbali kulingana na aina ya taarifa ambayo ninahitaji. Kwanza napenda kutumia mtandao. Ninaangalia tovuti za habari, makala ya kielimu na majukwaa ya mitandao ya kijamii. Kama vile Facebook yenye taarifa sahihi kwani hizi ufanya niwe na taarifa ya haraka na ya kina. Pia napenda kusikiliza radio na televisheni. Hasa vipindi vya habari na mijadala ya kitaalamu kwani zinachangia sana katika kuelewa matukio yanaendelea hapa nyumbani na pia kwote duniani.

Mimi napenda sana kusikiliza redio. Redio inanipa burudani na pia ninapata taarifa kwa wakati moja. Hasa ninapokuwa nyumbani ama njiani. Napenda kusikiliza vipindi vya mziki, vinavyonipa nguvu na kuniboresha kihisia, pamoja na vipindi vya habari, vinavyonisaidia kuelewa yanaendelea nchini na duniani. Redio hunifanya nijisikie karibu na jamii kwa sababu ya mijadala, mahojiano na sauti za watangazaji zinazobeba ujumbe unaogusa maisha ya kila siku.

Napendelea mbwa zaidi kuliko paka. Mbwa hunivutia kwa sababu, ni waaminifu na ni wenye upendo na wanapenda kushirikiana sana na binadamu. Wao huwa tayari kucheza, kulinda na pia kuwakaribu na mmiliki wao kwa muda mwingi. Jambo hili linanifanya nijisikie kupendwa na kudhaminiwa. Pia ninapenda jinsi ambavyo mbwa wanaweza kuelewa hisia za mtu, na kukupa faraja unapokuwa na huzuni ama umechoka. Kwa upande mwingine, sipendi paka kwa sababu mara nyingi wao huonekana wanajitegemea kupitia kiasi na wanajali maslahi ya pekee. Hawapendi kushirikiana sana, na pia hawaonyeshi upendo kwa rahisi kama mbwa. Kwa hiyo, kwangu mbwa ni mrafiki wa kweli.

Mimi napenda chakula kitamu. Chakula chenye latha nzuri, hunipa furaha wa moyo na kunifanya ni thamini zaidi muda wa kula. Napenda chakula kilichopikwa kwa umakini, chenye viungo vilivyopimwa vizuri na harufu ambayo inachochea hamu ya kula. Kila ninapokula chakula kitamu, mimi huisi nikiwa nimerithika na mwenye nguvu ya kuendelea na shuguli zangu za kila siku. Chakula kitamu kwangu sikula tu bali ni uzoefu wa kuanzia maandalizi yake, rangi na hata latha ambayo inabaki mdomoni. Mi. Chakula kitamu hufanya ni jisikie vizuri, hupunguza msombo wa mawazo na huongeza hali yangu ya furaha.

Ili kupunguza matumizi ya plastiki kila siku mimi hufanya jitihada ndogo ndogo ili kusaidia mazingira. Kwa mfano mimi napendelea kutumia begi za kitambaa badala ya mifuko ya plastiki ninapoenda dukani. Hii inasaidia kupunguza takataka ambazo haziishi kwa haraka na zinaharibu mazingira. Mi pia ninapojaribu kununua bidhaa mimi huchagua zile ambazo zenye ufugashaji wakirafiki kwa mazingira kama karatasi ya machupa zinazaweza kutumika tena. Nyumbani mimi hufanya jitihada ya kutenganisha taka kuweka zile zinazoweza kuchakatwa kando na kupanua matumizi ya vitu vinavyoweza kutumika tena bata la ya kuangalia tu.

Ninapenda filamu za mapigano kwa sababu huwa zimejaa misisimiko, matukio ya kushtukiza na hadithi zinazohitaji umakini mkubwa. Kila ninapotezama filamu ya mapigano, mimi husikia kama niko ndani ya tukio lenyewe, kuanzia mbio za kasi, mapigano makali, hadi mipango ya kijasiri ya husika wakuu. Filamu za mapigano hunifanya nijiachilie mawazo ya kawaida ya kila siku na inanipa burudani ya hali ya juu. Ninapenda ujumbe unaopatikana ndani yake kama ujasiri, kujitolea na kupigania haki.

Ninatumia mitandao ya kijamii kama vile Instagram na Facebook lakini kwa busara na kwa lengo. Napenda kutumia mitandao hii kuwasiliana na marafiki ama familia na pia kuwatumia video vya kusisimua na vya kuchekesha. Ninapenda kushiriki mawazo yangu na kufuatilia mambo ambayo inajitokeza duniani. Mitandao ya kijami hunisaidia kupata habari mpya, fursa ya kielimu na ya kitaaluma. Ninaweza kushiriki katika mijadala ya kijami na ya maswala ya elimu. Hata hivyo ninajitahidi kutumia mitandao hii kwa uwajibikaji na kuepuka kukaa sana katika mitandao hii muda mrefu ambao usiokuwa na tija.

Wakati wa msongo wa kazi, mimi hujaribu kuchukua muda kidogo wa kupumzika na kupunguza msongo wa mawazo ili akili yangu ibaki ikiwa hai na yenye mtazamo chanya. Kwanza, napenda kufanya mazoezi madogo au kutembea kwa miguu, kwani kwa njia hii ninaweza kutoa nguvu hasi na kunifanya nijisikie nikiwa tulivu. Pia mimi hujaribu kwa kina na kufanya mazoezi ya kupunguza msombo wa mawazo na kutafakari kwa muda mfupi.